Naam, nimewai kusafiri mahali pazuri. Mahali ambapo nilisafiri panaitwa Brackenhurst. Brackenhurst ni mahali ambapo kitambo miti haikuwepo. Kitambo Brackenhurst ilikuwa na miti mitatu. Nijambo la kustabisha kuwa, sasa Brackenhurst ni kama msitu hivi. Yani, miti ilipandwa pale na mtu ambaye alikuwa na motisha ya kubadilisha mahali hapo ilikuwa msitu na kuimarisha mji wetu wa Kenya. Ukisafiri kuelekea mahali panahitwa Brackenhurst, utaona hiyo historia ambapo vile ambavyo kitambo kulikuwa tuna mitu tatu, lakini sasa ni kama msitu hivi. Ni jambo la kustahabisha kuwa, watu wengi hawakua wanatarajia kuwa inaeza kubadilika na kuwa hivyo. Sasa, mahali hapa pazuri, watali wanatumia kutoka inchi za mbali, kutoka hapa Kenya, wanakuja kutembea Brackenhurst, na wanapukuja Brackenhurst, wanafanya vitu kama sherehe, watu wa nchi ya Kenya waneza kufanya pia uko sherehe, si tu watu ambao wanatoka nchi za nje. Unapukuja Brackenhurst, haiko karibu na mji wa Nairobi, ni kilometa katha kutoka mji wa Nairobi, katika mji wa Limuru ambao uko katika magaribi ya Kenya. Na unapofika Brackenhurst, pale unapuanzia katika lango kuu, utaona ukweli safari ambayo maeneo hayo imechukua, hadi ikafikia ambapo ni msitu sasa hivi. Na unapoingia katika mandhari hayo yenyewe ni ya kufutia sana kufuatia vile ambavyo miti imepandwa katika maeneo yote ya Brackenhurst kwa pande zote na kuzungu kwa na mto na kuzungu kwa na mto ambao ulio tengenezwa na binadamu yani almarufu kama damu. Unapo tembea tena, unapatana na kuna majani chai ambayo yako karibu, ambapo watu wakizuru Brackenhurst, wanaweza kuenda na kujionea, na kufurahisha macho yao, na kuona pia katika maeneo yanayo zunguka Brackenhurst. Kuna kile kitu ambacho watu waneza kuona, ambayo ni waterfall, ambapo waneenda wanaona baada ya kutembea na kuchoka na kufuraisha macho yao. Kwa hivo, Brackenhurst ni mahali pazuri sana, pa kutembea, kujivinjari, kuenda na marafiki, kuenda na familia, kufanya vitu vya kazi, kufanya mambo tofauti tofauti kwa mandhari ambayo ni ndani ya msitu. Na pia Brackenhurst jambo ambalo wengi hawajui ni kuwa Brackenhurst inajulikana kwa kutunza mazingira. Unapo ingia Brackenhurst vitu vya plastiki havi itajiki kwa sababu lengo lao kuu ni kutunza mazingira na kufanya mazingira yetu yawebora. Mahali pazuri sana pakuzuru Brackenhurst unapotaka kuenda pale unatoka jijini Nairobi au sehemi yoyote ile na unapofika pale ni raisi sana kujiwakilisha na kuingia katika Brackenhurst kuna vyakula mbalimbali na pia wanapenda kufanya watali kujihisi nyumbani kwa kupeana vyakula kutoka maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya na pia kutoka nchi tofauti. Kwa hivyo unaputaka kutembea Brackenhurst, unazangalia kwenye mtandao, ujwe iko wapi, kwa sababu ni mahali ambapo panajulikana sana. Hapo ndipo mahali napapenda na ni mahali pazuri sana naweza ambia watu watembele.